Swali ni, niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Swali la kwanza, unaweza kueleza ni nini unacho kiona ukitazama nje? Mimi nikitazama nje nikiwa kwenye nyumba yangu, Mimi naona miti. Kuna mimea. Mimea ya pawpaw na mapera. Labda ni miti mujengo au barabara. Ni miti. Yangu nikitazama nje ni miti. Je, unakumbuka ni wakati gani wa siku, hupenda kutazama nje. Napenda kutazama nje wakati wa mchana. Kama nimefungua madirisha, nimefungua dirisha, kuna mwangaza inaingia, kuna jua, sa naona tu nje. Ni nini kinacho badilika nje kutokana msimu. Msimu kama ni wakati wa mwangaza, mwangaza utaona ni kama jua iko. Kama ni wakati wa mvua, utona dalili ya mvua inakuja. Mawingu imebadilika, imekuwa imekuwa imekuwa imebadilika, ukitofautisha, saa zile kuna mwangaza na saa zile kuna mvua dalili ya mvua. Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Nahisi vizuri, kuna upepu wa bahari, unaingia kwa nyumba vizuri. Hiyo saa nimefungua dirisha ama nikitazama dirisha. Mi nahisi vizuri. Mi na isi vizuri nikitazama.

Timu gani ya mchezo unayo fuata? Mimi si fan wa mpira yote, but lakini naeza nini. Kama kuna ile mchezo ya dunia, ama naeza fatilia. But sana sana naona asenali na Manchester wakichezanga. Mi nakuanga saidi ya Manchester, lakini sina ile udamu, sina ile damu ya kufuatilia mchezo. Mpira sana, naeza kuambia ni kitu yenye napenda. Na si kitu napenda, but nikipata place watu wanacheza. Naeza na timu ni mbili, naeza chukua tu moja. Mimi ni yule mtu mwenye, naenda na ile timu imetinga.

Mimi kwa sahi sina kazi. Sasa siwezi sema wiki yangu ya kazi inakuanga hivi. Mimi niko tu kwa nyumba. Mimi ni mama. Nalea mtoto wangu. Tutaamuka asubuhi. Tunakaa. Tunafanya vitu za nyumba. Ju mtoto bado ni mdogo. Sasa kwa saa hii mimi siendi kazi. Sasa maybe kama hiyo siku nitapata kazi. Hiyo kitambo vile nilikuwa naenda kazi. Nilikuwa napanga wiki yangu ya kwanza kama manguo zangu nimepiga pasi nimeeka vizuri nimeeka kila hiyo nimetafuta nimetafuta fare ya hiyo wiki ya kazi ndo nisikuwe na nisikuwe na nawaza mahali nitaenda kutoa nini naenda kutoa fare ya kuenda lakini kwa sasa sina kazi sasa siezi eleza Maybe yenye nilikuwa kitambo ndo naeza eleza.

Je, unapenda upepo ama AC, mimi napenda upepo, napenda upepo, na mahali kama tuseme tume tuko kwa mazingira yenye upepo haiwezi fika kwa nyumba, maybe hapo ndio naeza pendelea kueka AC, but sasa kwa sayi mimi naishi place upepo iko, sasa upepo hiko, Sazini, nauna upepo hiko inje na kuna kuna kuna joto, naenda tuu napigwa na upepo na na na na niko sawa.

Kinywaji gani cha baridi unacho penda? Napenda soda. Soda ya Sprite ndo napenda. Ipate saa zile kuna joto uchukue hio soda kama ni baridi. Mtu ana unafeel unasikia ni kama umeburudika ndani. Unasikia vizuri. Unasikia vizuri. Sa napenda kuchukua soda mimi na soda ya Sprite.

Kazi gani unayo idhamini zaidi. E, mimi, mi napenda. Mimi, saa hii nataka kukua, kujifunza kufanya Forex. Hiyo ndo kitu nafanya, najifunza kufanya. Ili niweze kupata nafasi mingi kukua na mtu wangu. Kazi ya kuandikwa. Ndiyo ningependa kwa saa hii, nilisomea accountancy, but kwa sasa, nimeona nijisomeshe Forex. Nione kama ineza nikubali ili nikuwe na muda mingi ya kukua na mtoto wangu kwa nyumba.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Mimi napenda kukaa na watu vizuri, kuangalia nikipatana na mtu leo. Nitajua ni mtu wa aina gani, ni mtu mwenye furaha, ama huzuni, ama hasira, juu watu wako na tabia tofauti tofauti. Huwezi patana na mtu leo, na useme huyu ni rafiki yako. Kwa lazima ujue tabia yake, ujue kitu anapenda, kitu hapendi. Kama mtaelewana ama hamtaelewana. Hapo ndio sasa naeza sema mimi huwasiliana na watu hivi na hivi. Kwa sasa, sahizi, nikisema nikipatana na mtu. Nitaongelesha mtu tu vizuri, ju pia ni binadamu mwenzangu, tujuane hali. Nini kwa sahizi na nini sahizi anafeel aje Akishaniexplainia kila kitu after hapo ndio sasa pia mimi nitamuuliza zangu tuone kama tutaingiana.

Unapendelea baridi au joto. E, mi sipendi joto. Sipendi joto sana. Na pia sipendi baridi sana. Napenda katikati. Hakuna joto na hakuna baridi. Ju joto inafanya na nuka jasho. Baridi pia itafanya na nini. Nakua na nini. Nakua na homa. Naumwa na ukifua. Sasa mi naezaishi maali akuna jotu nyingi, jingi na akuna baridi mwingi. Napenda iwe katika.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Mimi nikiwa na wasiwasi, mi hupenda kuomba. Ndio atleast Mungu akuje, ani Mungu achukue wasiwasi wangu wenye niko nayo. Sababu nikiwa na wasiwasi, hakuna kitu naeza fanya ifanyike vizuri. Sasa sipendi kufanya kitu nikiwa na wasiwasi. Ju nikifanya kitu nikiwa na wasiwasi, matokeo itakuwa mbaya sana.

Ndiyo kitambo jee unatumia mfumo wa usalama wa vidole. Kitambo tuko tunatumia kabla covid haijaingia. Lakini vile covid likuja watu wakakataa salam usalam wa vidole. Batu kwa sasa noana trend inarudi watu wanatumia usalama wa vidole.